Changamoto ni nazo kutana nazo kazini ni pamoja na msongamano wa majukumu na muda mfupi wa kuyakamilisha. Wakati mwingine, kazi huwa nyingi kuliko muda uliopo. Jambo linalo ni himiza kupanga vipa umbele vizuri na kufanya kazi kwa umakini mkubwa ili nisichelewe. Hali hii inaweza kuchosha, lakini hunifundisha nidhamu na usimamizi mzuri wa muda. Changamoto nyingine ni mawasiliano. Hasaa pale ninapo fanya kazi na watu wenye mitazamo tofauti. Kila mtu hua na njia yake ya kufanya kazi au tofauti ya maoni. Hivyo inaitaji uvumilivu na kuelewa ili kufikia makubaliano. Pia kuna nyakati ambapo rasilimali au vifaa havipatikani kwa wakati. Jambo linalo weza kuchelewesha kazi. Hata hivyo changamoto hizi unisaidia kukua kitaaluma. Unifanya nijifunze kubadilika, kutafuta suluhisho mbadala na kuimarisha uhusiano mzuri na wenzangu kazini.

Mimi ufanya mazoezi ya mwili mara tatu au nne kwa wiki, kulingana na ratiba yangu. Huwa napenda kuchanganya aina tofauti za mazoezi ili mwili upate faida kamili, kama kukimbia, kufanya mazoezi ya viungo, au kunyoosha misuli. Mazoezi unisaidia kuimarisha afya ya mwili, kuongeza nguvu na kupunguza msongo wa mawazo. Kwa nyakati ambapo, huwa sina muda wakuenda kufanya mazoezi kwa muda mrefu. Hivyo ufanya mazoezi mafupi nyumbani kama zoezi. Ya kunyoosha mwili au kuruka kamba. Kilicho muhimu kwangu ni kuwa na mwendeleo hata kama ni ule wa muda mfupi. Kwa ujumla, mazoezi ya mara kwa mara unifanya nijisikie mwenye afya bora, mwenye nguvu na mwenye motisha kushugulikia majukumu ya kila siku kwa ufanisi.

Ninaishi katika eneo tulivu, linalonipa amani na faraja ya maisha ya kila siku. Mahali ninapoishi, pana mchanganyiko mzuri wa watu, jambo linalonifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii yenye mshikamano. Majirani wengi ni wenye ushirikiano na mara nyingi tunasalimiana au kusidiana pale inapohitajika. Hali hii, hunifanya nijisikie salama na kukaribishwa. Eneo hili lina huduma muhimu karibu kama maduka, shule na vituo vya usafiri. Hivyo kurahisisha maisha yangu ya kila siku. Pia napenda mazingira yake kwa sababu, hayana kelele nyingi. Jambo linalonisaidia kupumzika baada ya siku ndefu ya kazi. Kuna maeneo ya kijani karibu ambapo naweza kutembea au kuwapa utulivu nikitafakari. Kwa ujumla, mahali ninapoishi pananifaa kwa sababu pananipa usawa wakati ya utulivu. Urahisi wa huduma na mahusiano mazuri ya kijamii. Jambo linalonifanya nijisikie nyumbani kweli.

Jukumu ninalolipenda zaidi kazini ni kushirikiana na wenzangu kutatua matatizo na kufanikisha malengo ya pamoja. Napenda sana kazi zinazohitaji mawazo mapya kupanga mikakati na kufanya maamuzi yanayo leta matokeo chanya. Napenda sana kazi zinazohitaji mawazo mapya kupanga mikakati na kufanya maamuzi yanayoleta matokeo chanya huhisi kudhaminiwa na kupata motisha zaidi. Pia napenda jukumu la kuwasaidia wenzangu pale wanapo kutana na changamoto. Kutoa msaada, ushauri na kueleza pale inapohitajika hunipa kuridhika binafsi kwa sababu najua na changia mafanikio ya wengine na ya timu kwa ujumla. Zaidi ya hilo napenda majukumu yanayo nipa nafasi ya kujifunza na kukuza ujuzi wangu, kwani hunifanya nikue kitaaluma na binafsi. Kwa ujumla jukumu ninalolipenda zaidi ni lile linalonipa changamoto linanipa fursa ya kushirikiana na wengine na kunifanya nijisikie kuwa na mchango wa maana kazini.

Rangi ninayoipenda zaidi ni rangi ya blue. Napenda blue kwa sababu inanipa hisia ya utulivu, amani na kujiamini. Kila ninapoiona, uhisi akili yangu inatulia na mawazo yanapungua. Hasaa baada ya siku yenye shughuli nyingi. Blue hunikumbusha anga pana na maji. Vitu vinavyowakilisha uhuru na utulivu wa maisha. Ninaiona rangi hii katika maeneo na vitu vingi vinavyonipendeza. Mara nyingi napendelea kuvaa nguo za rangi ya blue kama mashati, makoti au jeans. Kwa sababu hunifanya nijisikie nadhifu na mwenye mpangilio. Pia napenda kuona blue katika mazingira ya asili kama anga la asubui, bahari au maziwani. Kwani hunipa furaha ya ndani. Nyumbani napendelea mapambo yenye rangi ya blue au rangi tulivu zinazokaribiana nayo. Kama mito au mapazia. Kwa ujumla, blue ni rangi ninayoipenda kwa sababu hunipa amani, faraja na hisia chanya kila ninapokutana nalo.

Mimi hupendelea kuvaa tishati kuliko shati. Tishati hunipa uhuru na faraja zaidi. Hasa katika shughuli za kila siku. Napenda kwa sababu ni rahisi kuvaa hazinibani na vinafaa kwa mazingira mengi ya kawaida kama kazini zisizo rasmi. Nyumbani au wakati wa kupumzika na marafiki. Pia tisheti hurahisisha kufanya shughuli mbalimbali bila kujisikia kuchoka au kubanwa. Hata hivyo, sipuuzi kabisa mashati. Ninapokuwa na mkutano muhimu, tukio rasmi au mahali panapohitaji muonekano wa heshima zaidi, shati huwa chaguo langu. Mashati hunifanya nijisikie nadhifu, mwenye mpangilio na mwenye kujiamini zaidi. Kwa ujumla, uchaguzi wangu hutegemea mazingira na shughuli ninazozifanya. Lakini kwa matumizi ya kila siku, tisheti ndizo zinazonipenda zaidi kwa sababu ya urahisi na faraja wake.

Wakati wa baridi kali, mimi hubadilisha ratiba yangu ili kujilinda na hali ya hewa na kujipa faraja zaidi. Kwanza, huvaa nguo nzito kama makoti, sweta na soksi nene ili mwili ubaki na joto. Pia hupenda kunywa vinywaji vya moto kama chai, kahawa au uji. Ambavyo unisaidia kujipasha moto na kujisikia vizuri ndani. Baridi kali hunifanya nipunguze shughuli za nje na kutumia muda mwingi ndani ya nyumba. Mara nyingi usoma vitabu, kuangalia filamu, au kusikiliza muziki wa utulivu. Wakati wa jioni, upenda kujifunika blanketi nene na kupumzika, au kuzungumza na familia ilikuongeza ukaribu na furaha. Pia hufanya mazoezi mepesi ya kunyoosha mwili ilikuzuia musuli kukama kutoka na baridi. Zaidi ya hilo, ujitahidi kula chakula chenyelishe bora na changamoto ilikuimarisha kinga ya mwili. Kwa ujumla wakati wabaridi kali mimi hujikita katika faraja, afya na utulivu wa wakili.

Mimi hujitunza kwa njia mbalimbali zinazohakikisha mwili na akili ziko katika hali nzuri. Kwanza hula chakula chenye lishe bora, kinachojumuisha matunda, mboga, protini na kabocarbohydrate za kutosha ili mwili upate nguvu na afya. Pia hujilinda kwa kunywa maji ya kutosha kila siku ili kuondoa uchovu na kudumisha ngozi yenye afya. Zaidi ya hilo, mimi hufanya mazoezi mara kwa mara, kama kukimbia, kufanya yoga au mazoezi madogo ya nyumbani. Jambo linaloongeza nguvu, uthabiti, wa misuli na afya ya moyo. Pia huwa na muda wa kupumzika, kusoma au kusikiliza muziki wa utulivu ili akili ipate amani na kuondoa msongo wa mawazo. Kwa upande wa kifahari, kujilinda kwa kulala ya kutosha kila siku na kujaribu kuepuka stress zisizo za lazima. Kwa ujumla, kujitunza kwangu ni mchanganyiko wa lishe, mazoezi, utulivu wa akili na usingizi. Ili kuishi maisha yenye afya na furaha.

Mchezo ninaoupenda zaidi katika olimpiki ni riadha. Hasa mbio za kasi kama mita, mia ama mita mia nne. Napenda riadha kwa sababu inaonyesha uwezo wa juu wa binadamu katika nidhamu. Hasa kasi na uvumilivu. Kila mara ninapotazama mbio hizi, huisi msisimko mkubwa kuona wanariadha, wakijituma kwa sekunde chache lakini wakikamilisha miaka mingi ya mazoezi makali na kujitoa. Kinachonivutia zaidi katika riadha ni usawa wa ushindani na wa haki. Kila mshiriki huanza mstari mmoja bila faida maalumu na ushindi hutegemea juhudi binafsi, maandalizi na umakini. Pia napenda kuona wanariadha kutoka mataifa tofauti wakishinda na kwa heshima. Kisha kusherekea pamoja bila kujali mshindi ni nani. Zaidi ya hilo riadha hunipa moyo binafsi wa kufanya mazoezi na kujitunza kiafya hunikumbusha kuwa kwa nidhamu, subira na bidii mtu anaweza kufikiria malengo makubwa. Ndiyo maana riadha ni mchezo ninaothamini sana katika olimpiki.

Wakati wa jua kali, mimi hupendelea kufanya shughuli, zinazonisaidia kupoa na kujisikia vizuri. Mara nyingi hupenda kukaa sehemu zenye kivuli, kama chini ya miti au ndani ya nyumba penye hewa ya kutosha. Pia hunifurahisha kukunywa vinywaji baridi kama maji mengi, juisi au matunda yenye maji mengi ili kuzuia mwili kukosa maji. Kama nina nafasi, napenda kuogelea au kuoga maji baridi kwa sababu, hunisaidia kupunguza joto la mwili haraka. Wakati mwingine, huchagua kutembea jioni au asubuhi mapema badala ya mchana ili kuepuka jua kali. Pia hupenda kuvaa nguo nyepesi na za rangi nyepesi ili mwili upate hewa na kupunguza joto. Zaidi ya hilo, wakati wa jua kali, napendelea kupumzika, kusikiliza muziki wa utulivu au kusoma kitu chepesi. Kwa ujumla, hulenga faragha, afya na kuepuka kuchoka au kuajiriwa na joto kupita kiasi.

Wazo zuri nililo nalo kwa siku ya leo ni kuanza siku kwa kufanya tendo dogo la wema. Inaweza kuwa ni kumsaidia mtu kwa maneno ya kutia moyo, kusalimia kwa tabasamu au kumshukuru mtu aliye kusaidia hapo awali. Matendo haya madogo yanaweza kubadilisha hali ya siku yako na ya wengine bila gharama kubwa. Pia nadhani ni siku nzuri ya kujitenga kidogo na msongo wa mawazo. Kuchukua dakika chache kupanga vipa umbele, kufanya kazi muhimu moja kwa umakini, kisha kujipa mapumziko mafupi, kunaweza kuongeza tija na utulivu wakili. Wakati wa jioni, wazo lingine zuri ni kutafakari mambo matatu ma zuri yaliyo tokea leo, hata kama ni madogo. Kwa ujumla, wazo langu la leo ni kuishi kwa makusudi, kuwa na shukrani na kuwa mwema na kutumia muda vizuri. Hilo linaweza kunifanya siku ya leo iwe bora na yenye maana zaidi.

Mimi napendelea kusimamia na pia kusimamiwa, kulingana na mazingira na jukumu lililopo. Ninapokuwa katika nafasi ya kusimamia, hufurahia kwa sababu inanipa nafasi ya kuongoza, kupanga kazi na kuwasaidia wengine kukua na kufanikisha malengo ya pamoja. Kusimamia hunifanya nijifunze uwajibikaji, mawasiliano bora na uongozi wa haki. Kwa upande mwingine, kusimamiwa pia kuna faida zake. Hunisaidia kupata muongozo, maoni ya kujenga na kujifunza kutoka kwa uzoefu wa wengine. Ninapokuwa ninasimamiwa vizuri, hupata motisha na mwelekeo, unaonisaidia kuboresha utendaji wangu kazini. Kwa ujumla, ninaamini usimamizi mzuri ni wa pande zote mbili. Kilicho muhimu zaidi kwangu, si nafasi nilionayo bali ni mazingira ya kazi, yenye heshima, ushirikiano na mawasiliano mazuri yanayowezesha kila mtu kufanya kazi kwa ufanisi.

Katika kazi yangu, ninataka kufikia kiwango cha juu cha mafanikio na kuwa mtu mwenye mchango wa kweli katika ninachokifanya. Lengo langu ni kujijenga kama mtaalamu mwenye ujuzi, nidhamu na maadili mema ya kazi, ambayo yanaweza kuaminika kutekeleza majukumu kwa ufanisi. Natamani kuendelea kujifunza, kuboresha uwezo wangu na kukua hatua kwa hatua kupitia uzoefu na mafunzo mbalimbali. Kwa muda mrefu, ningependa kufikia nafasi ya uongozi, ambapo nitaweza kusimamia na kuhamasisha wengine kufanya kazi kwa bidii na kwa ushirikiano. Sitatamani uongozi kwa ajili ya cheo pekee, bali kwa lengo la kuleta mabadiliko chanya, kutoa mwelekeo mzuri na kusaidia wengine kukuza vipaji vyao. Pia ninataka kazi yangu iwe na athari chanya kwa jamii. Iwe ni ya kupitia huduma bora, ubunifu au kusaidia kutatua changamoto zinazowakabili watu. Zaidi ya yote natamani kufanikiwa kazini huku nikidumisha usawa kati ya kazi, afya na maisha ya familia.

Asubui mara nyingi, mimi hunywa kifunguwa kinywa, chepesi lakini chenyelishe bora ili kunipa nguvu ya kwanza siku. Kawaida uchagua chai au kahawa kama kinyoaji cha moto, nikiambatanisha na mkate, mayai au uji kulingana muda nilio nao. Vyakula hivi, unisaidia kwamsha mwili na kunipa nishati au kushugulikia majukumu ya siku. Wakati muingine, hasani ninapokuwa na haraka hula matunda kama ndizi au chungwa. Au hunywa maziwa pamoja na kipande cha mkate. Napendelea kifunguwa kinywa kisicho kizito sana lakini kinacho tosheleza maitaji ya mwili. Pia hujitahidi kunyo maji kabla ya baada ya kula ili kuwamsha mfumo wa memenyo wa chakula. Kwa ujumla kila kinacho kula asubuhi utegemea ratiba ya siku. Lakini hulenga chakula kinacho nipa nguvu, afya na mawazo mazuri wa siku.

Mimi huanda ripoti za kazi kwa makini na wakitalamu iliziwe wazi, rahisi kuelewa na zenye mantiki. Kwanza, uchambua tarifa zote muhimu zinazo usiana na kazi au mradi, nikiwa na data, matokeo na maelezo muhimu ya kuwakikisha. Hi hunisaidia kuhakikisha ripoti haina umapungufu na nisahihi. Bada ya kukusanya tarifa, huanza kuandika muktasari wa awali, unojumuisha malengo, sababu za ripoti na mambo muhimu ya kuzingatia. Kisha huandika sehemu za kina, ikiwemo maelezo ya hatuwa zinazo fanywa, matokeo yanayo patikana, changamoto zilizo kutana nazo, na mapendekezo pali napofa. Ilitumia maandiko yenyemtiririko wa mantiki, vichwa vya habari, na uroda za pointi ilikuwakikisha, ufahamu. Mara ya mwisho wakikisha ripoti hurekebisha makosa ya tahijia au kifasihi. Na kuhakikisha kila taarifa iko sahihi. Kwa ujumla, ninahakikisha ripoti zangu ni wazi, sahihi na zinaonyesha taaluma yangu kazini.

Ndiyo, mi hupenda maua sana. Maua hunivutia kwa uzuri wao wa asili, rangi mbali mbali na harufu nzuri inayo tuliza akili. Kila ninapo iona, huhisi furaha na amani. Haswaa kwa sababu huleta uhai na mvuto katika mazingira. Mauwa hunifanya nijisikie karibu zaidi na maumbile na kunikumbusha uzuri wa vitu vidogo maishani. Pia napenda maua kwa maana yanayobeba. Kwa wengi, mauwa huwakilisha upendo, heshima, shukrani au faraja. Kuyatua huku ya pokea ni njia raisi lakini yenye nguvu ya kuonyesha hisia, nyumbani napenda kuona maua yakipamba meza au bustani ndogo kwani huongeza mvuto na hali ya utulivu. Kwa ujumla napenda maua kwa sababu huleta furaha, uzuri na hisia chanya. Ni sehemu ndogo ya maumbile inayaweza kubadilisha kabisa hali ya mahali na hata hisia za mtu.

Mimi hushughulikia wateja kwa heshima, uwelewa na umakini mkubwa ilikuhakikisha wanapata huduma bora na kuridhika. Kwanza hufanya jitihada ya kuwapa kipaumbele cha kusikiliza maoni, mahitaji au malalamiko yao bila kuharakisha, jambo lilojenga kuwaminiana. Kusikiliza kwa makini, kunanisaidia kuelewa tatizo au jitihada lao kwa undani na kutoa suluhisho sahihi. Baada ya hapo, hutuoa mwongozo au msaada kwa njia ya wazi na ya kirafiki. Nikihakikisha wateja wanaelewa hatuwa zinazo chukuliwa. Pia hudhamini mawasiliano ya heshima kwa maneno chanya na sauti tulivu. Ili wateja wajisikie wanadhaminiwa. Kwa changamoto ngumu, kufanya kazi kwa utulivu, nikitafuta suluhisho la haraka na lenye tija. Zaidi ya hayo, huwakikisha foloapu ili kudibitisha kuwa wateja wameridhika na huduma inayo tolewa. Kwa ujumla, kushughulikia wateja kwangu ni mchanganyiko wa heshima, uwazi, uvumilivu na ubora wa huduma.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi ishi bila ni simu yangu ya mkononi. Simu nisaidia katika mambo mengi ya kila siku. Kwanzia mawasiliano na familia, marafiki na wenzangu wa kazi hadi kupata taarifa muhimu kwa haraka. Kupitia simu naweza kusoma habari, kupanga ratiba na kuwasiliana kwa barua pepe au mitandao ya kijami. Pia hutumia simu kwa kujifunza, kutafta maarifa mapya na hata kufanya malipo au manunuzi ya kawaida. Ni kifaa kinacho ni rahisishia maisha na kuniokoa muda mwingi. Zaidi ya hilo, simu hunisaidia katika dharura. Jambo linalo nipa usalama na amani ya akili ingawa ni najitahidi kutotegemea sana teknolojia. Simu ya mkononi imekua sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku. Kwa ujumla, ni kifaa ninacho kidhamini sana. Kwa sababu kinaunganisha na dunia na kunisaidia kuendesha shughuli zangu kwa ufanisi.

Ndio, mimi napenda mvua sana. Mvua hunipa hisia ya utulivu wa kipekee na kufanya nijisikie karibu zaidi na maumbile. Ninapo isikia ikinyesha taratibu juu ya paa au ardhini, akili yangu hutulia na mawazo mengi hupungua. Harufu ya udongo baada ya mvua hunikumbusha utoto wangu na nyakati za amani. Jambo linalo nifanya nijisikie furaha ya ndani. Napenda mvua pia kwa sababu, huleta uhai mpya, mimea huwa ya kijani, hewa inakua safi na mazingira yanakua mazuri zaidi. Wakati wa mvua napendelea kukaa ndani nikiwa na kinywaji cha moto. Kama chai ni kisoma kitabu wa ukusikiliza muziki wa utulivu. Huo ni wakati mzuri wa kutafakari na kupumzika ingawa wakati mwingine mvua nyingi huleta usumbufu kama baridi au kuchelewesha shughuli, bado huiangalia kama baraka. Kwa ujumla mvua hunipa amani, matumaini. Na hisia ya mwanzo mpya katika maisha.

Mchana mara mingi, mimi hula wali au ugali, nikiambatanisha na mboga na kitoweo. Kulingana na siku, huweza kuwa wali na maharagwe, ugali na sukuma wiki, au wali na mboga, pamoja na nyama ausamaki. Napenda chakula cha mchana kiwe cha kushibisha lakini kisichokuwa kizito sana. Ili niweze kuendelea na shughuli za siku bila kuchoka. Pia hujitahidi kuhakikisha mlo wa mchana una uwiano halisi kwa kuongeza mboga za majani na wakati mwingine matunda. Kama niko kazini, mara nyingi huchagua chakula kinacho patikana kwa urahisi lakini chenye afya. Wakati mwingine, hasa ninapokuwa na haraka hula chakula chepesi kama viazi au ndizi zilizopikuwa. Kwa ujumla chakula ninachokula na hulenga hunipa nguvu ya kuendelea na kazi ya siku nzima bila kunifanya nihisi uzito au usingizi mwingi.

Majira ninayopenda sana ni majira ya masika, yaani wakati wa mvua. Napenda majira haya kwa sababu kuleta uhai mpya na uzuri wa asili. Ardhi inapopata mvua, mimea huwa ya kijani kibichi, maua huchanua na mazingira yanakuwa safi sana na yenye kuvutia. Hewa pia huwa baridi na safi. Jambo linalonifanya nijisikie huru na mwenye nguvu zaidi. Majira ya masika hunipa utulivu wa akili. Napenda kusikiliza sauti ya mvua, ikinyesha taratibu, hasa jioni au usiku kwani hunisaidia kupumzika na kutafakari. Pia ni kipindi kizuri kwa kilimo, kwani wakulima hupata matumaini ya mavuno mazuri. Jambo linaloimarisha maisha ya jamii ingawa wakati mwingine mvua nyingi, inaweza kusababisha changamoto kama baridi au usumbufu wa usafiri, bado unaona majira haya kuwa ya baraka. Kwa ujumla napenda majira ya mvua kwa sababu huwakilisha matumaini, mwanzo mpya na uzuri wa maumbile.

Ninaboresha mchakato wa kazi kwa kuanza na kuchambua kwa makini jinsi kazi inavyo fanyika kwa sasa. Kuangalia ni hatua zipi, zinazochukua muda mwingi, zinajirudia au zinazababisha mbosa. Badaa ya hapo, hutafuta njia rahisi na kuboresha zaidi za kufanya kazi. Kama kupunguza hatua, zisizo za lazima au kupanga kazi kwa mpangilio mzuri. Pia hutumia maoni ya wenzangu kuboresha michakato. Kwa sababu mara nyingi wana uzoefu na mawazo tofauti yanayo weza kuleta suluhisho bora. Mawasiliano ya wazi hunisaidia kuelewa changamoto halisi zinavyo kwamisha kazi. Zaidi ya hilo hutumia teknolojia pale inapowezekana. Kama zana za kidigitali, za kupanga kazi, kuhifadhi taarifa au kufuatia maendeleo. Mara kwa mara, kupima matokeo ya mabadiliko yaliyko fanywa ili kuona kama yameleta ufanisi ulio kusudiwa. Kwa sababu mara nyingi huwa na uzoefu na mawazo tofauti yanayo weza kuleta suluhisho bora.

Kila asubuhi ninapo amka. Kwanza, huchukua dakika chache, kuosha mwili na kuvuta pumzi ndefu ili kuamsha mwili ratibu. Baada ya hapo, hunawa uso na kujiandaa kwa usafi wa kawaida. Jambo linalo nifanya nijisikie freshi na tayari kuanza siku. Kisha, huangalia ratiba yangu ya siku ili kujua kazi au majukumu muhimu, ninayo takiwa kufanya. Kupanga mapema hunisaidia kuwa na mwelekeo mzuri na kuepuka msongo wa mawazo. Baada ya kupanga, hula kifungua kinywa chepesi lakini chenye lishe kama chai, uji au matunda ili kupata nguvu ya kuanza shughuli. Mara nyingine pia hutumia muda mfupi kusoma habari au kusikiliza muziki wa utulivu. Kwa ujumla, utaratibu wangu wa asubuhi hunisaidia kuanza siku nikiwa na utulivu, mpangilio na motisha wa kufanya kazi vizuri.

Mimi kufanya kazi ushirikiano na wengine kwa kuzingatia mawasiliano ya wazi, heshima na malengo ya pamoja. Kwanza, wakikisha kila mtu anelewa jukumu lake na lengo la kazini tunalofanya. Hi husaidia kuepuka mchanganyiko na kuraizisha kazi kusonga mbele kwa mpangilio mzuri. Pia usikiliza maoni na mawazo ya wengine kwa makini. Hata pale yanapo nifuatilia na yangu. Na amini kila mtu ana mchango muhimu hivyo hutoa nafasi kwa kila mmoja ili kujeleza kuimarisha ubunifu na melewano katika timu ninapo toa maoni yangu ufanya hivyo kwa heshima na kwa lengo la kujenga siku kosoa. Zaidi ya hilo huwa tayari kuseidia wenzangu wanapo kutana changamoto na pia kupokea msaada ninapo uhitaji. Kwa ujumla, ninamini ushirikiano mzuri, unajengwa juya uaminifu, mawasiliano bora na kufanya kazi kwa moyo mmoja ili kufikia mafanikio yapamoja.

Kila siku, mimi hutumia zanaa mbali mbali za kidijitali kunisaidia katika kazi ya maisha na ya kawaida. Kwanza kabisa, natumia simu ya mkononi kwa mawasiliano, kusoma habari, kupanga ratiba na kutumia programi za kila siku. Pia hutumia kompyuta, laptop au desktop kwa kazi rasmi kama kuandika nyaraka, kuandaa reporti na kufanya utafiti mtandaoni. Kwa upande na mawasiliano, natumia barua pepe na programu kama WhatsApp au Telegram kuwasiliana haraka na wenzangu na marafiki. Katika kazi ya kupanga na kufuatilia majukumu, hutumia zana kama kalenda ya kidijitali, notes au programu za kusmamizi kwa kazi. Pia natumia injili za ufuataji kupata taarifa na kujifunza mambo mapya kila siku. Kwa ujumla, zana hizi za kidigitali, hunifurahishia maisha, unipunguzia muda wa kazi na hunisaidia kuwa na mpangilio mzuri wa shughuli zangu za kila siku.

Ninapenda zaidi mbwa kuliko paka kwa sababu wanaonyesha uaminifu na upendo wa wazi unaohimiza urafiki wa kweli kati ya binadamu na mnyama. Mbwa ni wanyama wanaocheka na kucheza na mara zote hunifurahisha wakati wa starehe au hata baada ya siku ndefu ya kazi. Napenda jinsi wanavyopenda kushirikiana na mwanadamu kutembea pamoja na kuwa sehemu ya maisha ya kila siku. Mbwa pia ni walinzi wazuri na wapo tayari kulinda nyumba na familia. Jambo linalonifanya nijisikie salama zaidi. Hata hivyo, pia naheshimu paka kwa tabia yao ya utulivu na kujitegemea. Paka ni wanyama wazuri kwa wale wanaopenda utulivu, wakiwa wamepumzika au wakichunguza mazingira yao kwa utulivu. Lakini kwa upande wangu, furaha na ushirikiano unaotokana na mbwa unanivutia zaidi. Kwa ujumla, mbwa ni wanyama wanaopenda zaidi kwa sababu wanabeba furaha uaminifu na mshikamano unaoezekana wazi nyumbani na maisha ya kila siku.

Mimi napendelea sana kuandika kuliko kuongea. Kuandika hunipa muda wa kujipanga mawazo yangu vizuri na kuyaeleza kwa uwazi bila haraka. Ninapokuwa naandika naweza kuchagua maneno kwa makini na kueleza hisia au mawazo yangu kwa njia nilioridhia zaidi. Kuandika pia hunisaidia kuifadhi kumbukumbu na mawazo kwa muda mrefu. Iwe ni kupitia maandishi ya kazi, kumbukumbu binafsi au mawazo mapya. Pia ni njia nzuri ya kujieleza hata pale ambapo kuongea kunaweza kuwa kugumu au kuleta msisimuko mwingi. Hata hivyo kuongea nako kuna umuhimu wake, hasa katika mawasiliano ya haraka au majadiliano ya ana kwa ana. Lakini kwa ujumla ninafurahia zaidi kuandika kwa sababu hunipa utulivu, uhuru wa kujieleza, nafasi ya kufikiri kwa kina kabla ya kushiriki mawazo yangu na wengine.

Hali ya hewa ninayoipenda zaidi ni ile ya jua ya wastani. Si kali sana wala si baridi mno. Hali kama hii hunipa faraja, nguvu na motisha kufanya kazi au shughuli za kila siku bila kuchoka. Napenda pia upepo mwepesi unaosogea taratibu. Kwani hunipa hisia ya utulivu na unafaa sana kwa kutembea au kufanya mazoezi nje. Hali ya hewa ya jua na upepo mwepesi pia hutoa mwanga mzuri wa asili. Unayongeza furaha na kuimarisha moyo. Siwezi kusahau hali ya hewa yenye mvua kidogo na anga lenye wingu nyepesi. Kwani pia, hunifanya nijisikie mtulivu na kuamsha fikra zenye ubunifu. Kwa ujumla, hali ya hewa ninaoipenda ni ile iliyonifanya nijisikie vizuri yenye faraja na inayoimarisha maisha yangu ya kila siku. Ikiruhusu kuwa na nguvu na utulivu bila usumbufu wa hali mbaya ya hewa.

Ndiyo, mimi napenda kukimbia. Kukimbia hunisaidia kuimarisha afya ya mwili na akili kwa wakati mmoja. Ninapokimbia nahisi mwili wangu unapata nguvu. Pumzi zinakua sawa na mawazo yangu yanatulia. Ni njia nzuri ya kupunguza msongo wa mawazo baada ya siku ndefu ya kazi au shughuli nyingi. Zaidi ya hilo, kukimbia hunipa muda wa kuwa pekee yangu na kujitafakari. Wakati mwingine, hukimbia asubuhi mapema au jioni. Nikiwa nasikiliza muziki au nikifurahia mazingira ya asili. Hii huniongezea nidhamu na motisha ya kujali afya yangu. Ingawa kuna siku ambazo, huhisi uchovu, furaha, ninayopata baada kukimbia, hunifanya nidhamini zoezi hili. Kwa ujumla, kukimbia ni sehemu muhimu ya maisha yangu, kwa sababu hunifanya nijisikie mwenye nguvu, mtulivu na mwenye afya bora.

Ndiyo, napenda sana kuangalia nyota. Ni kila wakati ni tukio la kipekee kwangu. Usiku unapoanguka kimya na anga linapokuwa wazi bila wingu kuwa mbele ya milango ya nyumba au bustani kuona milango wa nyota kwenye anga ni jambo lisilo na kifani. Napenda hasa kuangalia nyota za mbali, zinazonga kwa mwanga wa bluu au nyeupe. Kwani zinanikumbusha ukubwa na uzuri wa ulimwengu. Mara nyingine napenda kutumia darubini kidogo kuona nyota za mbali au sayari zilizo karibu kwenye mwanga wa kipekee. Hali ya utulivu wa usiku pia inanisaidia kwani huku naweza kutafakari na kupumzisha akili. Mara nyingi pia napenda kujaribu kutambua milango ya nyota kama vile Orion au kikundi cha wakati na kuwashirikisha marafiki au familia ili waone uzuri huo pamoja nami. Kuangalia nyota, si tu burudani, bali pia ni njia kusikia sehemu ya kitu kikubwa, zaidi kuliko maisha ya kila siku. Ikinipa amani na furaha ya kipekee.

Wakati wa wasiwasi, mimi mara nyingi huchukua hatua kadhaa ili kupumzika mzigo wa akili na kujirekebisha. Kwanza, napumzika kwa kuchukua pumzi ndefu na za kina. Nikijaribu kuzingatia hasa na hapa badala ya kuendelea kuzungushwa na mawazo. Pia napenda kutembea kidogo au kufanya mazoezi madogo. Kwani, mwili kuendelea kusogea kunanisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kutoa hisia za utulivu. Wakati mwingine, ninaandika au kuandika dayari yangu ili kuonyesha mawazo yangu kwa maandishi. Jambo linalonisaidia hali yangu ya ndani na kunisaidia kuona suluhisho au mwanga wa matumaini. Pia napenda kuzungumza na rafiki au mtu wa karibu ni ninayemwamini kabisa. Kwani kuzungumza na mtu mwingine, mara nyingi husaidia kuona mambo kwa mtazamo tofauti. Mwisho mara nyingine hufanya kitu cha kutulia au cha kufurahisha. Kama kusoma kitabu, kusikiliza muziki au kuangalia mandhari ya asili ili akili ipumzike na wasiwasi kupungua.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni, hasa yanapohusiana na bidhaa, huduma au muda ninayotumia nayo. Maoni hunisaidia kupata mitazamo tofauti kutoka kwa watu mbali mbali kabla ya kufanya uamuzi fulani. Kwa mfano, nikitaka kununua kitu au kujaribu huduma mpya, kusoma maoni ya wengine hunipa picha halisi ya kile ninachotarajia. Pia napenda kusoma maoni kwa sababu hunipa nafasi ya kujifunza kutokana na uzoefu wa wengine. Iwe ni mzuri au mbaya. Hata hivyo, huwa makini nisichukulie kila maoni kama ukweli kamili. Kwani watu wana mitazamo na matarajio tofauti. Mara nyingi, nachanganya maoni kadhaa ili kupata uamuzi wakati ulio sahihi. Pia kusoma maoni hunisaidia kuelewa namna watu wanavyofikiri na kuwasiliana mtandaoni. Kwa ujumla, maoni mtandaoni ni chanzo kizuri cha taarifa mradi yatumiwe kwa busara na akili ya kuchambua.

Tundalangu la kupendezwa ni zabibu. Napenda zabibu kwa sababu nitamu na yenye jusi na niraisi kula popote pale bila mandalizi mengi. Zaidi ya latha yake, zabibu pia ni nzuri kiafya na ina vitamini nyingi na husaidia mwili kuwa na nguvu. Mara nyingine napenda kuziweka kwenye barafu kidogo ili zipate latha ya baridi ya kupendeza. Asa siku za joto. Pia zabibu ni mzuri kwa kutumia kwenye saladi, mikate au hata kutafunua kidogo katika ya shuguli za siku. Kutumia zabibu pia hunipa raha kwani nitamu asili bila kuhitaji sukari ya ziada. Kwa ujumla, zabibu ni tunda linalo nifanya nijisikie vizuri, linanipa furaha ndogo ya kila siku na pia linafaida kiafya. Jambo linalo nifanya liwe tunda langu la kupendezwa zaidi.

Mimi hulea nywele zangu mara kwa mara. Kwa kawaida angalau mara moja kwa wiki. Na mara nyingi kila baada ya siku chache. Kulingana na hali ya nywele na shughuli za siku. Kulea nywele ni muhimu sana kwangu. Si tu kwa ajili ya muonekano bali pia kwa afya ya nywele zangu. Kila wakati napenda kutumia shampoo na conditioner zinazofaa aina ya nywele yangu. Ili kudumisha unyenyekevu na kuondoa uchafu na mafuta yasiyo hitajika, pia mara nyingi napenda kutumia mafuta madogo au cream maalum, zinazo imarisha nywele kuondoa kavu na kufanya ziwe laini. Napendelea pia kupiga nywele kidogo au kuzipanga ili zionekane safi, hasa ikiwa nipo kwenye shughuli au mikutano. Kulea nywele zangu, kunanisaidia pia kupumzika na kujihusisha na mwili wangu kwa njia mzuri. Kwa ujumla ni sehemu ya utunzaji binafsi inanikumbusha umuhimu wa kuzingatia afya yangu ya mwili na kuonyesha heshima kwa nafsi yangu.

Mimi hupendelea kuamka mapema kuliko kulala mapema. Kuamka mapema, kunanipa nafasi ya kuanza siku yangu kwa utulivu, kufanya mambo muhimu bila haraka na kupanga ratiba yangu vizuri. Asubuhi, hewa ni safi na anga linaangaza kwa mwanga wa jua unaotoa nguvu na moyo wa kuendelea wa shughuli za siku. Napenda pia kutumia wakati huu wa asubuhi kusoma, kutafakari au kufanya mazoezi madogo. Jambo linalonifanya mtanashati na umakini wangu hata hivyo kulala mapema pia ni muhimu. Kwani mwili unahitaji usingizi wa kutosha ili kufanya kazi vizuri. Kwa hivyo niajiri kuzingatia usawa. Kuamka mapema hufanya siku yangu kuwa na tija. Na kulala kwa wakati hunisaidia mwili kupumzika. Kwa ujumla kuamka mapema ni jambo linalopendelea zaidi. Kwani kunanipa amani nishati na utulivu wa kuanza siku vizuri.

Harufu ninayoipenda zaidi ni ile ya maua, hasa maua ya waridi. Harufu yake ni laini, tamu, inanikumbusha utulivu na amani. Kila wakati ninapopaa harufu hii, huwa nahisi raha na furaha. Na mara nyingine inanikumbusha wakati mzuri nikiwa na familia au marafiki. Pia napenda harufu ya chai mpya au kahawa iliyochemshwa. Kwani inaniumiza na kunipa hisia kuamka vizuri na kuona siku kwa nguvu. Harufu hizi si burudani tu, bali zinachangia hali yangu ya kuchemka, zinazoweza kunifanya nitulie, kufuraia na nizunguke na mawazo mazuri. Pia harufu ya nyama ya kukaangwa au chakula ninachokipenda mara nyingine pia inanivutia, kwani inanikumbusha familia, sherehe na utamaduni. Kwani, kwa ujumla, harufu ninayopenda ni zile zinazoletea furaha, kumbukumbu mzuri na utulivu wa ndani. Jambo linalonifanya, nijisikie vizuri kila siku.

Ndio, nina vitu kadhaa vya thamani ninavyohifadhi kwa uangalifu, kwanza napenda kuhifadhi kumbukumbu muhimu kama picha, barua za historia au zawadi kutoka kwa familia na marafiki. Kwani vinanisaidia kukumbuka wakati mzuri na hisia nzuri. Vilevile, napenda kuhifadhi baadhi ya mali za kifedha au vifaa muhimu, vinavyohitaji uangalizi maalumu kama simu, kompyuta au nyaraka muhimu. Kwa kawaida, vyote hivi naviweka mahali salama, mara nyingine kwenye kabati au sanduku, lilolindwa ili kuepuka kupotea au kuharibika. Hii si tu kwa sababu ya thamani ya kifedha, bali pia kwa thamani ya kihisabati na akili kwa ujumla. Kuhifadhi vitu vya thamani kunanipa amani ya akili na uhakika kuwa vitu muhimu vinabaki salama. Na pia kunanisaidia kuthamini kumbukumbu na mali zangu. Ni sehemu ya utunzaji binafsi na usimamizi mzuri wa maisha.

Ninaifadhi data yangu kwanjia mbali mbali ili kwa kikisha usalama na uraisi wa kuhipata wakati wowote. Kwanza nakala nyingi za data muhimu na hifadhi kwenye kompyuta yangu binafsi. Hasa zile ninazo zitumia mara kwa mara. Ili kuraisisha kufikia tarifa haraka bila kutegemea kifa kingine. Mbali na hapo napenda kutumia cloud storage ambayo hu nisaidia kueka nakala za ziyada na nyaraka. Picha na tarifa muhimu. Hini muhimu kwa sababu inakua akiba salama endapo, kompyuta yangu itashindwa au kupotea. Vile vile, mara nyingine natumia vifa vya kuifadhi data vya inje kama vile flash disk au external hard drive. Kwa kuifadhi data ya muda, mrefu au akiba ya darura. Kwa usalama zaidi, kila sehemu ya data muhimu, huwa na nenosiri au kingo cha usalama ilikuwepuka kuingiliwa na wengine. Kwa ujumla kutumia njia za kuhifadhi data kunanipa uhakika kwamba taarifa zangu ziko salama zimetunzwa vizuri au ziko tayari kupatikana wakati wowote ninapozihitaji.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu ni mada inayozuwa mjadala mkubwa duniani kote. Lakini mara nyingi jina lake ni Michael Jordan. Hutajwa sana. Michael Jordan anajulikana kwa uwezo wake wakipekee wakufunga pointi, kasi na nidhamu ya hali ya juu wanjani. Alikuwa na kipaji cha kuongoza timu yake na kuwahamasisha wachezaji wenzake kufanya vizuri zaidi. Kupitia juhudi zake, alisaidia timu ya Chicago Bulls kushinda mataji mengi ya NBA. Jambo lilo mfanya aheshimiwe sana katika historia ya michezo huu. Zaidia ya mafanikio yake ya uwanjani, Michael Jordan alikuwa mfano wa bidii, kujituma na kujiamini. Alionyesha kuwa mafanikio yanahitaji mazoezi ya mara kwa mara na moyo wa kutokata tamaa. Pia alichangia kukuza umarufu wa mpira wa kikapu duniani. Kwani watu wengi walivutiwa na mtindo wake wakucheza. Kwa ujumla, Michael Jordan anachukuliwa kuwa mchezaji bora wa kikapu. Kwa sababu ya mafanikio yake, vipaji vyake na mchango wake mkubwa katika mchezo huo.

Ninapokutana na kazi za dharura, kwanza ninajaribu kubaki mtulivu ili nisiweze kuchanganyikiwa. Utulivu hunisaidia kufikiri kwa haraka na kufanya maamuzi sahihi. Kisha napanga vipaumbele kwa kuangalia ni kazi ipi ina umuhimu wa haraka zaidi na athari kubwa endapo haitashughulikiwa mapema. Baada ya hapo, ninaweka kando kazi zisizo za lazima na kueleza nguvu zangu zote kwenye dharura iliopo. Napenda pia kugawanya kazi kubwa ya dharura katika kutoa hatua ndogo ndogo ili iwe rahisi kusimamia. Ikiwezekana, huwa naomba msaada au kushirikia na wenzangu. Kwani kufanya kazi kwa pamoja, huongeza ufanisi na hupunguza makosa. Aidha ninatumia muda wangu vizuri wa kuepuka vitu vinavyo ni vuruga kama simu au mazungumzo yasiyo ya lazima. Baada ya kumaliza kazi ya dharura, huchukua muda kidogo kutathmini nilicho jifunza ili niwe tayari zaidi kukabiliana na hali kama hiyo siku zijazo.

Ninatumia kompyuta zaidi kwa kazi na kujifunza, kwanini chombo muhimu sana katika maisha ya kila siku. Kupitia kompyuta, ninaweza kuandika nyaraka, kufanya utafiti mtandaoni na kukamilisha kazi mbali mbali kwa haraka na ufanisi. Pia huitumia kujifunza mambo mapia kama kusoma makala, kuangalia video za kielimu au kuhuduria mafunzo wa mtandaoni. Kompyuta huniseidia kupanua marifa yangu na kuboresha ujuzi wangu bila kuitaji kusafiri mbali. Mbali na kazi na masomo, pia huitumia kwa mawasiliano kama kutuma barua pepe kwasiliana marafiki au kushiriki kwenye mitandao ya kijami. Wakati wa mapumzikyo, kompyuta huniseidia kujiburudisha kwa kusikiliza muziki, kwangalia filamu au kusoma habari. Kwa ujumla, kompyuta ni kifa muhimu sana kwangu kwani hunirahizishia maisha, huwokoa muda na huniseidia kufanikisha malengo yangu ya kila siku kwa ufanisi zaidi.

Ninapokea maoni kutoka kwa wengine kwa mtazamo chanya na moyo ulio wazi. Kwanza hujaribu kusikiliza kwa makini bila kukatiza ili kuelewa ujumbe kamili unaotolewa. Ninaamini kuwa maoni hata kama ni ya kukosoa, yanaweza kunisaidia kujifunza na kujiboresha. Ninapopewa maoni mazuri nayachukulia kama motisha ya kuendelea kufanya vizuri zaidi. Kwa upande wa maoni yenye changamoto, hujitahidi kutoyachukulia binafsi. Bali kuyaangalia kama fursa ya kujirekebisha kimakosa na kukuza uwezo wangu. Baada ya kusikiliza, hutafakari kwa kina ili kubaini ni sehemu zipi zina ukweli na zipi zinahitaji marekebisho. Ikiwa kuna jambo sijaelewa, huwa nauliza kwa heshima ili kupata ufufanuzi zaidi. Hatimaye nachukua hatua kulingana na maoni yenye manufaa na kuyaacha yale yasio na msingi. Kwa ujumla kupokea maoni hunisaidia kukua, kuboresha mahusiano yangu na wengine na kuwa mtu bora zaidi katika maisha ya kila siku.

Napendelea kunyoa kuliko kuvaa ndevu. Ingawa ninaheshimu watu wanao penda kueka ndevu. Kunyoa hunifanya nijisikie msafi, nadhifu na mwenye kujiamini zaidi. Pia huni rahisishia kutunza monekano wangu wa kila siku. Hasa ninapo kuwa na shughuli nyingi kazini au shuleni. Ngozi yangu inapo kuwa laini bada ya kunyoa huleta hisia ya utulivu na usafi ambayo ninaitaji. Zaidi ya hilo, kunyoa hunisaidia konekana nadhifu katika mazingira rasmi kama mikutano au hafla muhimu. Hata hivyo, ninaelewa kuwa kuvaa ndevu kuna mvuto wake na kwa wengine huongeza haiba na mtindo wa kipeke. Wakati mwingine, pia hujaribu kuacha ndevu kwa muda mfupi, lakini huishi kurudi kunyoa kwa sababu ya urahisi na hali ya kujisikia vizuri. Kwa ujumla, kunyoa ndiko kinacho nipendeza zaidi kwa sababu kuna nipa mwonekano inao nipendeza na kunifanya nijisikie huru na nadhifu kila siku.

Ndio, napenda kucheza mchezo ya ubao kwa sababu inanipa burudani na pia hunisaidia kufikiria kwa kina. Mchezo ya ubao kama drafti, chess au ludo hunifundisha uvumilivu kupanga mikakati na kufanya maamuzi kwa makini. Napenda michezo hii kwa sababu inanipa nafasi ya kutumia akili zaidi kuliko nguvu ya mwili. Pia michezo ya ubao hunifanya nishirikiane vizuri na marafiki au familia, kwani huleta mazungumzo, vicheko au ushindani wa kirafiki. Wakati wakucheza, hujisikia huru na hupunguza msongo wa mawazo. Hasa baada ya siku ndefu ya kazi au masomo. Michezo hii pia hunifundisha kukubali kushindwa na kushinda kwa heshima. Zaidi ya yote napenda michezo ya ubao kwa sababu haitegemei teknolojia sana. Hivyo hunipa nafasi ya ku wasiliana, ana kwa ana na watu wengine. Kwa ujumla, michezo ya ubao ni njia nzuri ya kupumzika, kujifunza na kuimarisha mwana.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa na maisha yenye mafanikio, utulivu na maana natamani kufanikiwa katika kazi yangu ili niweze kujitegemea, kusaidia familia yangu na kuchangia maendeleo ya jamii kwa ujumla. Kwangu mimi mafanikio si kuwa na mali nyingi pekee bali pia kuwa na amani ya akili na kuridhika na nilicho fanya, pia nina ndoto ya kuendelea kujifunza na kukuza vipaji vyangu. Ili niwe mtu bora zaidi kila siku. Ningependa kuwa mfano mzuri kwa watu wengine hasa vijana kuwaonyesha umuhimu wa bidii, nidhamu na kutokata tamaa. Zaidi ya hayo, nina ndoto ya kuishi maisha yenye furaha nikiwa na afya njema, mahusiano mazuri na muda wa kupumzika. Natamani pia kusafiri na kujifunza tamaduni tofauti ili kupanua mtazamo wangu wa maisha. Kwa ujumla, ndoto yangu kubwa ni kuishi maisha yenye usawa katika kazi, familia na furaha ya ndani. Huko nikitazama malengo yangu kwa juhudi ya uvumilivu.

Napenda mambo mengi kuhusu mtaa yangu, hasaa utulivu na mshikamano uliopo kati ya wakaazi. Watu wa hapa ni wakarimu na tayari kusaidia wakati wa shida au sherehe. Jambo linalonifanya nijisikie salama na kukubalika. Pia napenda mazingira ya mtaa wangu kwa sababu ni safi na yana mandhari ya kupendeza. Kama miti ya barabara, zisizo na kelele nyingi. Kuna maduka ya karibu yanayorahisisha kupata mahitaji ya kila siku bila kusafiri mbali. Zaidi ya hilo napenda jinsi watoto wanavyocheza pamoja kwa amani na watu wazima wanavyosalimiana na kushirikiana kwa heshima. Mtaa wangu pia unapatikanaji mzuri wa huduma muhimu kama maji, umeme na usafiri. Kwa ujumla mtaa wangu hunipa hali ya nyumbani, amani ya moyo na mazingira mazuri ya kuishi na kuendelea na maisha ya kila siku kwa utulivu na furaha.

Ndiyo, nimewahi kusafiri kwa ndege na ilikuwa uzoefu wa kipekee na wa kukumbushwa. Safari ya ndege hunipa hisia msisimuko hasa wakati wa kuruka na kutua. Kwani kuona ardhi ikibadilika kutoka juu ni jambo la kushangaza. Nikiwa angani napenda kutazama mawingu na mandhari ya chini. Jambo linalo nifanya ni tafakari kuhusu ukubwa wa dunia. Pia safari ya ndege hunifanya nijifunzi umuhimu wa kufika mapema, kufuata ratiba na kuwa na subira. Ingawa wakati mwingine safari inaweza kukuchosha au kuchelewa, faida yake ni kufika ambagi kwa muda mfupi. Zaidi ya hayo, kusafiri kwa ndege hunipa fursa ya kutana na watu wapya na kujifunza tamaduni tofauti. Kwa ujumla, kusafiri kwa ndege ni uzoefu mzuri unaopanua mtazamo wangu wa maisha na kunifanya nitamani teknolojia na maendeleo ya usafiri wa kisasa.

Ninashugulikia muda wangu kazini kwa mipangilio na nidhamu ili kuhakikisha kazi zinakamilika kwa ufanisi bila msongamano. Kwanza napanga ratiba ya kila siku nikitambua kazi za muhimu zaidi na zile za dharura. Ilinipange vipaumbele vyangu. Napenda kutumia kalenda au orodha ya kazi ili kuandika kila jukumu. Jambo linalonisaa nilini na kwa muda gani lazima nifanye kila kitu. Pia hufanya kazi kwa vipindi vya muda maalumu bila kuvurugwa. Kuepuka vitu vinavyo nivuruga kama simu au mitandao ya kijamii wakati wa kazi. Na pumzika kwa muda mfupi kati ya kazi, jambo linalonifanya akili yangu ibaki makini na kuendelea kwa nguvu. Kwa kawaida, huangalia maendeleo ya kazi mara kwa mara, ili kubaini kama nipo kwenye ratibu au la. Kwa ujumla, shugulikia muda kwa mpangilio, unanisaidia kuwa na tija, kupunguza msongo na kumaliza kazi kwa wakati bila shinikizo.

Likizo yangu ya ndoto ni ile inayochanganya mapumziko, burudani na kujifunza mambo mapya. Nigependa kusafiri kuenda mahali penye manthari nzuri ya asili, kama ufuko wenye maji safi au milima yenye hewa safi na utulivu. Kule ningependa kuamka asubuhi, nikisikiliza sauti za asili, nikitembea taratibu na kufurahia mazingira bila haraka. Pia ningependa kuonja vyakula vya kienyeji na kujifunza kuhusu tamaduni za watu wa eneo hilo. Sehemu ya likizo yangu ya ndoto pia ingehusisha kutembeleana maeneo ya kihistoria ili kujifunza historia na uridhi wa jamii mbali mbali. Zaidi ya hayo, ningependa kuande likizo nikiwa na watu ninaowapenda. Kwani kushiriki furaha huifanya iwe ya kipekee zaidi. Kwa ujumla, likizo yangu ya ndoto ni ile itakayonipa amani ya akili, kumbukumbu nzuri na nguvu mpya ya kuendelea na maisha ya kila siku kwa furaha na motisha.

Wakati ninapofurahia kuwa nyumbani napenda kufanya mambo yanayonipa utulivu na furaha. Kwanza, mara nyingi hufanya vitu vya kupumzika kama kusoma kitabu kizuri au kusikiliza muziki ambao unanifanya nijiskie vizuri. Pia napenda kutazama filamu au vipindi vya televisheni. Jambo linalonipa burudani na nafasi ya kuondoa mawazo ya kazi au shule. Wakati mwingine, hufanya kazi ndogondogo za nyumbani kama kupika au kupanga vitu. Kwani kunanipa hisia ya mafanikio na utaratibu. Napenda pia kutumia muda na familia au marafiki. Tukicheka, tukizungumza au kucheza michezo ndogo jambo linaloongeza furaha nyumbani. Zaidi ya hayo, mara nyingine hufanya mazoezi madogo au kutembea ndani ya nyumba ili kubaki hai na kuwa na afya nzuri. Kwa ujumla, kuwa nyumbani wakati wa furaha hunisaidia kupumzika kurekebisha akili na kurudisha nguvu za kuendelea na shughuli za kila siku.

Sifa muhimu kwa kiongozi ni nyingi, lakini muhimu zaidi ni uongozi wa mfano, kuwasikiliza wengine na kuamua kwa hekima. Kiongozi mzuri huonyesha nidhamu, heshima na uwajibikaji. Jambo linalonivutia wafuasi kufuata mfano wake. Pia kuwasikiliza wengine ni muhimu, kwani inasaidia kuelewa mahitaji, mawazo na matatizo ya timu, na hivyo kufanya maamuzi bora zaidi. Kiongozi mzuri pia huwa na maono wazi na anajua jinsi ya kuelekeza timu kuelekea malengo yaliowekwa. Ujasiri na uwezo wa kukabiliana na changamoto ni sifa nyingine muhimu. Kwani kiongozi lazima awe tayari kuchukua hatua sahihi hata wakati hali ni ngumu. Pia kiongozi mzuri hua na mawasiliano mazuri akielezea matarajio kwa uwazi na kutoa mrejesho kwa wafuasi wake. Mwisho, kiongozi mzuri huwa na uwiano kati ya nguvu na huruma. Akijua lini shinikiza na lini kuelewa. Kwa ujumla, sifa hufanya kiongozi awe na heshima kuaminika na kuweza kuongoza kwa ufanisi.

Ninapo shambulia tatizo kazini kwanza huwa naangalia kwa makini ilikuelewa chanzo chake kikuu. Hii ni muhimu kwani tatizo lilinaweza kuwa na sababu nyingi zinazo jificha nyuma ya dalili zinazo jitokeza. Baada ya hapo napanga suluhisho kwa kugawanya tatizo katika hatuwa ndogo ndogo ili liweze kushughulikiwa kwa urahisi na kwa utaratibu. Mara nyingine hujumuisha wenzangu au timu katika kupata suluhisho kwani mawazo mbali mbali huongeza ubunifu na ufanisi. Napenda pia kutumia njia za kimaelezo au zana kama orodha ya pros au cons au flowchart ili kuona chaguo bora zaidi. Wakati wa kutekeleza suluhisho huwa makini kuhakikisha kila hatua inafuatwa kwa usahihi na kupima matokeo. Mwisho, baada ya tatizo kutatuliwa, hufanya tadhmini ili kujifunza kutokana na changamoto hiyo na kuanda mikakati ya kuzuia tatizo kama hilo kutokea tena. Kwa ujumla, kushambulia tatizo kuna hitaji mpangilio, uangalifu na ushirikiano.

Wakati wa mgogoro na mtu kwanza hufanya jitihada za kutulia ili nisichochee hali zaidi napenda kuepuka majibu ya ghafla au ya hisia kali. Badala yake kusikiliza kwa makini kilichosababisha mgogoro. Kisha kuchambua hali kwa mtazamo wa pili nikijaribu kuelewa upande wa pili bila kuingilia egos zangu. Mara nyingine husema kwa heshima na kueleza hisia zangu bila kumkashifu mwingine. Ili mazungumzo yawe yenye ufanisi na ya heshima, ikiwezekana, natafuta suluhisho, linaloridhisha pande zote, badala ya kushindana au kubishana bila matokeo. Pia, mara nyingine kutoa muda kidogo kama hisia zimekali, ili kila mtu apumzike na kuweza kuzungumza kwa utulivu baadae. Mwisho, nalenga kuelewana na kurekebisha uhusiano, kwani mgogoro haiapaswi kuharibu mahusiano ya muda mrefu. Kwa ujumla, huchukua hatua kwa busara, heshima na subira ili kutatua mgogoro kwa njia yenye tija.

Manzaro kutoka dirishani ni kitu ninachopenda kuangalia kila wakati, kwani hubeba utulivu na amani ya kipekee. Kutazama nje ya dirisha, kunanifanya nijisikie mbali na msongo mawazo wa kila siku na kunipa nafasi ya tafakari. Mara nyingi, napenda kuangalia miti inayokuwa kwa utulivu, maua yanayochanua, au wanyama wadogo wanapopita kwa utulivu. Pia kuona anga, linapobadilika kutoka mwanga wa jua hadi jioni, kunanipa hisia za uzuri wa asili na wakati unaopita. Wakati mvua inaponyesha au unapita upepo wa baridi, mzaro haya hubeba hali ya kipekee ya amani na faraja. Zaidi ya hayo, mara nyingine nitaona magari na watu wakisafiri, jambo linalonifanya nijiulize kuhusu maisha ya kila mtu na jamii kwa ujumla. Kwa ujumla, manzaro kutoka dirishani si tu burudani, bali pia ni njia ya kupumzika akili, kutafakari na kufurahia uzuri wa dunia tulio nayo.

Mboga ninazo penda kula ni spinachi na karoti. Kwani zote nitamu na pia zinafaida nyingi kiafya. Spinachi husaidia mwili kuwa na nguvu na kuimarisha afya ya macho na ngozi. Huku ikiwa na vitamini na maadili, muhimu kama chuma na kalishamu. Karoti pia ni nzuri kwa macho na husaidia kudumisha afya ya mwili kwa ujumla. Napenda kula mboga hizi kwa njia mbali mbali, mara nyingine hupika kwa kupika kwa maji kidogo ili zisipoteze virutubisho. Mara nyingine hupika kwa viungo vya asili kama vitunguu, tangawizi au pilipili kwa ladha zaidi. Zaidi ya hayo, mara nyingine napenda kuzitumia kwenye saladi au supu. Kwani hutoa ladha safi na rahisi. Kula mboga kuna nisaidia kuhisi nadhifu na kuwa na afya nzuri. Jambo linalo nifanya niwe na nguvu ya kukabiliana na shuguli za kila siku. Kwa ujumla, mboga hizi ni sehemu muhimu ya chakula changu cha kila siku.

Siku za mvua, napenda kufanya shughuli zinazo nipa faraja na zinazo nifanya nijisikie nyumbani. Kwanza, mara nyingi hufanya mambo ya kupumzika kama kusoma kitabu kizuri au kusikiliza mziki ninayopenda. Kwani sauti ya mvua, ukitanda kwenye dirisha huongeza hisia za utulivu. Pia napenda kutazama mvua ikinyesha huku ni kifurahia chai au kahawa moto. Jambo linalo nipa raha na nafasi ya kutafakari. Wakati mwingine hufanya shuguli ndogo ndogo za nyumba kama kupanga vitu au kupika chakula cha ladha kwani huchangia hisia ya utulivu na mafanikio kidogo. Zaidi ya hayo mara nyingine hufanya mazoezi madogo au kujishughulisha na vipaji vyangu vya ubunifu kama kuchora au kuandika ili kutumia muda vyema pia siku ya mvua ni fursa nzuri ya kutumia muda na familia au marafiki. Tukicheka na kuzungumza kwa amani kwa ujumla, siku ya mvua nisaidia kupumzika, kujiburudisha na kupata amani ya ndani huko nikifurahia hali ya hewa ya kipeke.

Wakati mkuu, wa mpira wa besiboli ni tukio la kipekee linalovutia mashabiki wengi duniani. Hii ni mara ambapo, timu mbili au zaidi, hukutana kucheza mchezo muhimu. Mara nyingi katika mashindano makuu kama World of Series au mashindano ya kitaifa. Wakati huu, shabiki hukusanyika uwanjani au kuangalia kupitia televisheni. Huku wakishangilia kila wimbo, wa mpira, kila homerun, kila strike. Hali ya msisimuko ni kubwa kwani kila hatua inaweza kuamua ni timu gani itashinda. Pia ni wakati wa kuonyesha umoja na wapenzi wa timu. Kwa kuvaa rangi, kushangilia kwa pamoja na kushiriki furaha au huzuni kulingana na matokeo. Kwa wachezaji, wakati huu ni changamoto na fursa ya kuonyesha vipaji, nidhamu na ubunifu uwanjani. Kwa ujumla, wakati mkuu wa mpira wa beziboli ni tukio la kusisimua, la kihisia, lenye kumbukumbu nzuri kwa wote wanaohusiana na mchezo huo.

Mimi huchaji kifaa changu mara nyingi sana, kulingana na matumizi ya hali na betri. Kwa kawaida, napenda kuakikisha kifaa kikiwa na betri ya kutosha kuanzia asubui, ili nisishindwe kufanya kazi au mawasiliano wakati wa siku nzima. Kwa hiyo, mara nyingi huchaji angalau mara moja au mbili kwa siku. Asubui kabla ya kuanza kazi au masomo na wakati mwingine jioni ikiwa betri imepungua. Ikiwa nina shuguli nyingi za mtandaoni au kutumia programu, zinazo zichaji sana napanga wakati maalumu wa kuchaji ili kuakikisha kifaa kipo tayari kila wakati. Pia hufuatilia kiwango cha betri mara kwa mara, ili kutoacha kifaa kikikauka bila nguvu. Kwa ujumla, kuchaji kifaa changu mara nyingi ni sehemu ya utaratibu wangu wa kila siku. Kwani kunaakikisha nifanye kazi, kuwasiliana na kufurahisha burudani kwa wote.

Mafunzo ya kazi yalio nisaidia zaidi ni yale yanayo usiana na usimamizi wa muda, mawasiliano na utatuzi wa matatizo. Mafunzo haya yamenisaidia kupanga ratiba yangu kwa ufanisi, kuzingatia vipaumbele na kushugulikia kwa mpangilio badala ya kukimbiliana haraka bila mpango. Pia mafunzo ya mawasiliano yamenisaidia kueleza mawazo yangu kwa uwazi na kuelewa vyem awenzangu. Jambo linalo ongeza ushirikiano na kuzuhia migongano isio ya lazima. Zaidi ya hayo, mafunze ya utatuzi wa matatizo yamenifundisha jinsi ya kuchambua kuchangamoto. Kwa ujumla, mafunzo haya y metengeneza misingi za bidii ya kufanikisha kazi, kuongeza ufanisi na kuwa mtu anayejitahidi kila siku katika kazi yake.